Siku hizi teknolojia imerahisisha jinsi ya kufanya kazi na timu ya mbali ama na watu ambao mnafaa kufanya nao kazi kwa pamoja lakini hamko mahali pamoja. Kuna mitandao mingi ambayo naweza kuunda mkutano na wao na kujadiliana mambo ambayo mnafaa kufanya kikazi na kwa kipamoja ama kugawa ile kazi. Kwa hivyo kama ni timu ya mbali, tutaunda mkutano kupitia teknolojia kwa mfano kuna zoom tunatumia zoom kuunda mkutano tunajadiliana mikakati kuhusu iyo kazi. Jinsi hii kazi inafaa kufanywa kiwango ambacho kila mtu anafaa kufanya na kama kuna kazi ambayo tunastahili kufanya kwa pamoja jinsi tutakavyo ifanya. Tunatenga muda wa kuunda mkutano kupitia teknolojia ili tuweze kujua jinsi ambavyo tutafanya hizi mikutano. Tukikamilisha kufanya mkutano kuhusu jinsi ambavyo tutafanya hii kazi. Tunajadiliana kama kuna umuhimu wa kupatana angalau mara moja kwa moja kama tunapaswa kuwa na mikutano kama tano ili kumaliza hii kazi ambayo tunaifanya kwa kipamoja na watu ambao hawapo karibu na sisi. Tunafaa kupatana wakati gani tunaweza kujadiliana. Kama tunafaa kukua na mikutano mitano mikutano angalau miwili wache ikue ya kupatana moja kwa moja ili tuweze kujua na kuhakikisha kazi ambayo tunafanya ni kazi inayo zingatia jinsi ambavyo tunafaa kufanya ile kazi. Lakini kwa sasa teknolojia imewezesha mambo ambayo kufanya kitambo kulikuwa mgumu. Ilikuwa ngumu kwa sababu mnaweza kufanya mkutano kupitia hizi vyombo vya kiteknolojia. Kuna Zoom, kuna Teams, kuna WhatsApp. Hizi zote ni nji ambazo mnaweza kuunda mkutano na kuweza kuongea kwa kipamoja bila kujalisha mahali ambapo mtu halipo. Haijalishi uko mbali wapi borake mahali ulipo kunaweza kutumia simu ama mitandao inarahisisha kazi na inatuwezesha kufanya kazi kwa pamoja. Inatuwezesha kupatana bila kukua mahali pale kwa pamoja. Kwa sababu siku hizi watu wanafanya kazi kupitia mitandao utapata mnafanya kazi na mmoja la na watu lakini kila mtu hapo mjini tufauti na mwingine. Kwa hivyo kama mtu apo mjini tofauti na mwingine inakuwa ni vizuri kutumia mtandao kutumia teknolojia. Mnaweza kutengeneza mikutano, mnajadiliana jinsi kazi inavyo fanywa mnaulizana maswali mnajua njia ya kuendelea na hiyo mikutano. Mnaweza kufanya pia mikutano mnagawa ile kazi na kuulizana maswali kuelimishana kujulishana na kuandaa ile kazi kwa jinsi inavyo stahili. Ili muweze. Mnaweza pia kujadiliana wakati gani mtu amepewa wa kumaliza ile kazi ambayo amegawiwa kufanya kivyake. Ili mnapo kutana tena ikuwe kila mtu amesha fanya ile kazi ambayo aligawiwa na ni kuleta kwa pamoja na kujadiliana na kupitia ile kazi. Mna kutana mnapitia mna hakikisha kazi imefanywa jiinsi mlivyo kuwa mmeambiwa mfanye ili iweze kuwa inafuatilia ile ina iko vile ambavyo ilikuwa inafaa kukua ama kulingana na maagizo ambayo mlikuwa mmepewa mkipewa hiyo kazi kulingana na ile uandalizi ilikuwa inatakikana ikue kwa ku.